Kitabu ambacho ningeweza kushiriki ni kidagaa kimemuozea hiki ni kitabu cha hadithi muhusika ambaye na mkumbuka zaidi katika kitabu hiki anaitwa amani Rafiki alinishauri kuhusu kitabu hiki na ningependa kusoma kitabu kingine cha muandishi huyu ambaye ni Ken Walibora.

Kitu cha thamani ambacho na kihifadhi ni vyeti vyangu ambavyo nimevipata kule shuleni. Napenda sana vyeti vyangu kwa sababu vimenisaidia sana kupata kazi katika mazingira tofauti tofauti. Na naamini kuwa nitaendelea kukiviweka vizuri ili hapo mbeleni viweze kunisaidia.

Msimu wa mwaka ambao na upenda zaidi ni Msimu wa mfua. Msimu wa mfua una umuhimu sana. Ya kwanza, hutusaidia kupata chakula cha kutosha. Ya pili, hutusaidia kupata maji ya kutosha. Ya tatu, hutengeneza mazingira yetu yawe ya kupendeza zaidi kwa kupatia mimea yetu maji.

Siishi mahali ambapo nilizaliwa. Nimepata kazi mbali sana na mahali hapo. Mahali ambapo nilizaliwa niliishi hapo kwa miaka kumi na nne. Baada ya hapo nilijiunga na shule ya bweni. Kwa hivo ina maana kuwa nilikuwa naenda nyumbani tu wakati nilikuwa nafunga shule.

Niliamka saa kumi asubuhi. Kitu cha kwanza ambacho nilifanya baada ya kuamka ni kuomba, baada ya hapo nikasoma. Na baada ya hapo nikaanza kujitayarisha kuenda kazini. Nilikula mayai ya kukaanga kwa chai. Nilienda kazini nikitembea. Nilihisi vizuri sana asubuhi ya leo kwa sababu nilianza na ratiba yangu vizuri sana.

Kinywaji ambacho ninaweza kushiriki ni juisi au sharubati. Mimi hunywa kinywaji hiki baada ya kutoka kazini jioni. Yule ambaye alinieleza kuhusu kinywaji hiki nilikipata katika mtandao mtu akikitengeneza. Mimi huhisi vizuri sana, baada ya kukinywa.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila ni simu naipenda simu yangu ya mkono sana kwa sababu inanisaidia kufanya vitu vingi. Kwa mfano inanisaidia katika mawasiliano. Mimi huwasiliana na wavyele wangu kutumia simu ama wakati mwingine naweza watumia ujumbe. Simu vile vile hunisaidia kuwasiliana na rafiki zangu, kusikiliza mziki na kusikiliza vile vile. Jinsi dunia inaendelea.

Mimi hupenda kusherekea, sherehe ya siku yangu ya kuzaliwa na rafiki zangu na vile vile familia. Siku ya kuzaliwa ambayo niliipenda zaidi, ilikuwa mwaka uliopita mwezi wa nne. Chakula ambacho napenda siku hiyo ni nyama choma pamoja na keki ya chokoleti. Ningependa kupokea zawadi ya gari. Mwaka huu, siku yangu ya kuzaliwa.

Tunda langu la kupendeza ni maembe. Napenda maembe sana. Kwa sababu naamini kuwa hunipa vitamini ambavyo husaidia mwili wangu. Mara nyingi mimi hupenda kutengeneza sharubati ya maembe kama kinywaji.

Kazi ambayo naithamini zaidi ni ya daktari. Naamini kuwa daktari ana kazi nyingi sana kwa sababu yeye hupatia wagonjwa huduma. Huduma hizi huwa zinaitaji yule mtu ambaye anajiamini zaidi. Kwa hivyo nafikiria kazi ya udaktari ni kazi ya kuitamini sana kwa sababu inasaidia sana kuokoa maisha ya binadamu.

Nimewahi kuona bahari na siku ambao niliona bahari nilifurahia sana. Niliweza kucheza na mchanga ambao uko kando ya bahari na niliweza vile vile kuandika jina langu hapo. Kando na hayo niliweza sana kufurahia ule upepo ambao unavuma kando ya bahari.

Napenda kupiga picha sana. Mimi hupiga picha pekeangu au wakati mwingine na rafiki zaangu mara nyingi huwa tunapiga kama tumehudhuria sherehe mbali mbali. Naamini kuwa kupiga picha kunasaidia kuweka kumbukumbu ya mambo tofauti tofauti.

Mboga ambazo napenda kula ni sukuma. Napenda mboga hizi sana kwa sababu hupatikana sokoni kila mara. Vile vile mboga hizi ni rahisi sana kuzikata na huchukua muda kidogo sana kuzipika. Kando na hayo mboga hizi hunipa vitamini ambavyo husaidia mwili wangu.